Napenda kuzungumza kuhusu siasa Napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu siasa haathiri maisha yangu ya leo kwa leo Kwa sababu siasa hufanya viongozi wetu kuamua nini watatufanyia kwa hivyo siasa huathiri pakubwa maisha ya kila mtu napenda siasa tangu nikuwe mtoto mdogo wa miaka nane na nafuatilianga siasa kila siku Nafuatilia siasa kutumia mitandao ya kijamii ambayo ni facebook, whatsapp, instagram na facebook Pia natumia simu yangu kufuatilia siasa Pia nasoma magazeti kuhusu siasa.

Mimi napenda kununua chakula zaidi. Napenda kununua chakula tofauti tofauti lakini chakula ninachokipenda zaidi kununua ni ugali na nyama Napenda chakula cha ugali na nyama ambayo nimejipikia mwenyewe, kumaanisha naenda kwa duka nanunua unga, nanunua nyama, naenda nanunua viungo za upishi ambazo ni Nyanya, nanunua kitunguu na mafuta naenda najipikia mwenyewe kwa nyumba.

Mimi napenda muziki wa bongo napenda mwanamuziki nayependa kwenye mziki wa bongo ni Diamond Platinum, Diamond Platinum mwanamuziki wa bongo kutoka jiji la Tanzania Napenda muziki wa Bongo kwasababu wanifurahisha wanipa hisia, wanipa wanionyesha mapenzi Nilianza kusikiza muziki wa Bongo tangu nikue kijana mdogo wa miaka tano Nilifunzwa na nikawanyesha kusikiza muziki wa Bongo na wazazi wangu.

Wikendi, wikendi yangu huanza asubuhi ambapo wikendi siendi kazi, wikendi naamka masaa ya saa moja asubuhi saa mbili naenda napika chai nakunywa kutoka hapo naenda na naosha vyombo. Kwa mara mingi wikendi mimi natumia wikendi kufanya shughuli zangu za kinyumbani ambazo ni kupika kuosha vyombo kuosha nguo nakujitayarishia wiki inayofuata.

Mimi napenda humbwa Nikona umbwa mmoja Umbwa wangu wangu anaitwa dash Napenda umbwa kwa sababu Ananiletea usalama kwenye nyumba yangu umbwa wangu ananipea wakati wa kukaa naee Umbwa wangu nampenda zaidi kwa sababu Ananipa wakati na ushirikiano inafanya nikuwe na amani na ulinzi.

Mimi napenda kula samaki nilianza kula samaki nikiwa na miaka nane Kwa hizo siku sikuwa najua kula samaki vizuri kwasababu ya kuondoa ile mifupa Kwahivyo mzazi wangu alikuwa ananiondolea ile mifupa ananipea samaki After baada ya kufika miaka kumi nikaweza kujua vile nitaondoa mifupa na nikule samaki mimi napenda samaki yangu kama kaangwa na mafuta na iletwe pamoja na mboga za kienyeji na ugali.

Timu ambayo ninayoipenda, ni timu yangu ya chelsea. Chelsea ni timu ambayo inacheza ligi kubwa ya english premier league. Mimi napenda chelsea kwa sababu Wanachelsea wanajua kucheza mpira kwa hali ya juu sana. Napenda timu langu la chelsea kwa sababu lanifurahisha vile wanacheza na vile wanapenda kutia bidii kwenye mchezo na na uhakika wa wanachotaka kwenye maisha la mpira.

Mimi natumia vifaa tofauti natumia kama simu, natumia pia laptop yangu Mimi kwa siku na charge simu yangu marambili kwa siku na charge asubuhi jioni nayo laptop na charge kama maratatu hivi kwa siku.